Naam natumia teknolojia ya sauti kwa jinsi hizi naweza tumia teknolojia ya sauti kwa elimu, biashara na burudani kwa kufafanua zaidi naweza tumia teknolojia ya sauti kwa usalama kwa utambuzi utambuzi wa sauti mawasiliano biashara na huduma kwa wateja burudani. Pia naeza tumia teknolojia sauti kwa afya uzalisaji wa kipato na kadhalika. Napenda sana kutumia teknolojia ya sauti kwa kuwa inaeza kunisaidia kwa kila siku ya maisha ni mwangu na kunirahishia kazi kwa kutumia mtandao.